Hehehe, hapo kusema kweli mimi ni mtu ambaye napenda kuandika sana kuliko kuongea ila kama mwalimu, wakati ambapo unaandika pia ni vizuri ueleze kwa hivyo napenda kuandika sana, lakini wakati ambapo nafaa kueleza zaidi, huwa naeleza.